Ndiyo, naweka picha zangu mtandaoni, lakini zifanyi hivyo mara kwa mara, wala pila kufikiria. Kamla ya kueka picha yoyote, hujiuliza sababu ya kuifanya iwe mtandaoni. Wakati mwingine ni kushiriki furaha kumbukumbu au mafanikio yangu na marafiki na familia. Wakati mwingine ni kwa sababu picha ina uchumbe mzuri au inaniwakilisha chinzi nilivyo. Pia, ninaamini kuwa sii kila jambo la maisha linapaswa kuwa wazi kwa kila mtu. Ndiyo maana nachakua picha, chache ambazo hasiathiri heshima yangu wala faragha yangu. Najua kuwa picha mmoja, inaweza kukaa mtandaoni kwa muda mrefu. Hivyo, nahakikisha, ninachoweka hakitanisumbua baadaye Kwa ujuma ninaona mitandao ya kijamii kama chombo cha mawasiliano na kushirikiana Lakini si mahali pa kuonyesha kila kitu Ninaweka mipaka naheshimu maadili yangu na nahakikisha ninatumia mitandao kwa njia chanya na yenye manufaa.

Kwa mimi, husherekea mwaka mpya kwa njia inayojumuisha furaha, shukrani na matumaini. Kabla ya kuanza sherehe huanza kwa kutafakari mwaka uliopita, kila kilichofanikishwa, changamoto nilisopitia na mafanikio madoko madoko. Hiyo hunitoa nafasi ya kushukuru kwa kila jambo, kubwa au dogo na kunisaidia kuingia mwaka mpya nikiwa na akili safi na moyo mchangamfu. Siku ya mwaka mpya huwa ni ya kushirikiana na familia na marafiki, kuandaa chakula cha pamoja, kucheka pamoja na kushiriki hatithi sa mwaka uliopita. Kwa kufanya hivyo, tunajenga mahusiano bora na kuimarisha urafiki na familia. Pia mara nyingine kupanda au kushiriki katika matembezi ya pamoja au shughuli za kijamii ili kuonyesha mshikamano na furaha ya pamoja. Saidi ya hayo, mwaka mpya wangu ni mwaka wa kueka malengo na matumaini mapya, kuandika au kufikiria malengo ya mwaka mzima, kama kujifunza kitu kipya, kuporesha tapia fulani au kusaidia wengine. Hii hunisaidia kuingia mwaka mpya nikiwa na dira, nidhamu na motisha ya kufanya mambo bora, saidi. Kwa ujumla kusherehekea mwaka mpya kwangu si purudani tu. Bali ni njia ya kushukuru, kushirikiana na wengine na kuchiandaa kwa changamoto na fursa mpya za maisha.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya mambo yanayo nifanya, niwe salama na nikiwa na furaha. Kwanza, hucharibu kuepuka kuwa nje sana. Kwa sababu jua kali, linaweza kuumiza ngozi na kuleta uchovu. Badala yake, napendelea kukaa kifulini karibu na mimea au ndani ya nyumba yenye hewa safi. Hii, ina nisaidia kupumzika, kukaa kavu na kuendelea na shughuli zangu bila hatari ya jua kali. Pia wakati wa jua kali, napenda kunywa maji mengi ili kuendelea kuwa na nguvu na kudumisha afya. Wakati mwingine natumia muda huu, kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kuandaa mambo muhimu ninayo hitaji kufanya. Hiyo hunifanya ni ajiri akili yangu na kutokuwa na hasira au uchovu unaosababishwa na jua kali. Zaidi ya hayo, wakati mwingine napenda kufanya shughuli za, ndani au michezo, midogo, pamoja na familia au marafiki. Kwa mfano, kucheza kadi, kuzungumza au kupanga shughuli za kesho. Hivyo, jua kali kwangu si kizuizi cha furaha bali ni wakati wakuwa makini kustarehe na kutumia muda kwa njia yenye maana.